Kuwa tuzingatie usafi, usafi wa mwili, usafi wa nyumbani, usafi wa manguo, usafi wa vyakula. Kwani usafi ni muhimu sana katika maisha yetu, sisi kama binadamu na huwa inatuepusha na maradhi mbali mbali kabisa.

Inategemea kazi ambayo ninaifanya kama kazi hiyo haitaji usaidizi kutoka kwa mtu yote ile basi nitaufanya peke yangu na kama ninahitaji usaidizi nitawashirikisha wengine kwa hivyo mimi niko pande zote iwe ni kufanya peke yangu au kujiunganisha na wengine.

Napenda chai kwani napenda kunywa maziwa kwa hivyo ninapopata kinywaji ambacho kina maziwa nina huenda nakipenda sana. Kwa hivyo chai ni muhimu kwangu na tena inanifurahisha kila wakati huwa nainywa karibu mara mbili kwa siku.